Napendelea kuwasiliana kwa njia ya wazi na ya heshima. Iwe ni kwa mazungumzo ya ana kwa ana, ujumbe au barua pepe. Napenda kusikiliza kwanza kuelewa mtu mwingine, kisha kujibu kwa wazi na upole. Hunisaidia kujenga maelewano kuaminiana na kushirikiana vizuri na watu.

Wikendi, mara nyingi na pumzika na kufanya mambo ninayopenda. Naweza pumzika nyumbani, kusikiliza mziki, kutazama filamu, au kutembea nje kidogo. Wakati mwingine, huwa nakutana na marafiki zangu au familia. Hii hunisaidia ili kupunguza mawazo na kujiandaa kwa wiki mpya, nikiwa na nguvu mpya.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kwanza na orodha ya vipaumbele, kwanza naandika kazi zote muhimu, ninazo takiwa kufanya, kisha nazipanga kulingana na mda na umuhimu wake, natenga siku maalumu kwa kazi kubwa, naninaacha nafasi kwa kazi ya dharura au mabadiliko.

Ndiyo, napenda chakula kitamu, chakula chinye ladha nzuri, hunifanya njisikie mwenye furaha na mwenye kuridhika. Hasa kinapokuwa, kimepikwa vizuri na kwa viungo vinavyofaa. Pia hunifanya kufuraia muda, wakula na hata kushiriki vizuri na wengine wakati wa mno.

Napiga picha mara chache ama wakati muhimu. Mara nyingi ni wakati kuna tukio maalum, mandhari mazuri, au kumbu kumbu ya kuhifadhi. Sipigi kila siku lakini napenda kunasa nyakati muhimu na vitu vinavo vutia macho kama sherehe, harusi.

Kutoka dirishani mwangu, napenda kuangalia mandhari tulivu ya mji, barabara, na miti, inapotikiswa na upepo, na anga linapo badilika kadri siku inavyo songa. Napenda zaidi kutazama asubui na jioni. Asubui kuna mwanga laini na hali ya mwanzo mpya, na jioni kuna rangi za machweo zinazo leta utulivu na tafakari. Kadri misimu inavyo badilikaa, miti hubadilisha rangi, anga likiwa na mawingu au jua kali. Na wakati mwingine mvua, huleta harufu ya udongo mpya. Nikitazama wa mandari hii nahisi mwenye amani na tulivu.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki najitahidi kufanya chaguo rahisi lakini yenye adhari. Natumia chupa ya maji inayotumika tena, mifuko ya kitambaa badala ya mifuko ya plastiki, na nachagua bidhaa zenye vifunganishio vichache inapowezekana. Pia natenganisha taka kwa ajili ya kurejeleza na kuepuka kutumia plastiki ya matumizi ya mara moja kama vijiko sahani.

Ndio, napenda chakula cha haraka mara kwa mara. Ni rahisi na kinaoko wa muda, hasa siku ambazo ni na shughuli nyingi. Hata hivyo napenda kukila kwa kiasi, kwa sababu pia najali afya na kula chakula chenye virutubisho.

Napendelea chakula yenye mafuta lakini kisicho na mafuta mengi, hii ni kwa sababu hunisaidia kulinda afya, kuwa nanguvu za mwili na kuendelea kuwa nanguvu kwa shuguli za kila siku. Hata hivyo, wakati mwingine chakula chenye mafuta kidogo ni kizuri pia hasa kinapo kwa kitamu, nachalishe.

Ndio, napenda kuzungumza kuhusu siasa. Napenda hasa kujifunza mitazamo tofauti, kuelewa sera na matokeo yake. Na kuchambua mambo yanayo husiana na jamii na nchi. Hata hivyo, napendelea mazungumzo ya siasa yakiwa ya heshima na ya kujenga. Badala ya mabishano au kuchochea hasira.

Ninaposhugulikia muda wa mwisho na jianda mapema na kupanga kazi kwa uangalifu. Kwanza nagawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo na kwanza na sehemu zinazo chukua muda zaidi. Pia nazingatia vipau mbele nikiepuka usumbufu na kushirikiana na wenzangu pale panapo hitajika. Wakati mwingine natumia muda waziada kabla ya muda wa mwisho kuhakikisha kazi inakamilika kwa ubora. Njia hii hunisaidia kupunguza na kukamilisha kazi kwa wakati na kukakikisha matokeo ni mazuri.

Kufanya kazi na timu ya mbali, mimi hufuata hatua kadhaa ili kuhakikisha ushirikiano. Kitu ya kwanza kuwasiliana mara kwa mara kupitia barua pepe, simu, au programi za mtandaoni. Kueka malengo wazi na ratiba ya kazi ila ili kila mtu ajue ni nini kinapaswa kufanywa na lini. Kuheshimiana na kufuata muda wa kila mmoja hasa ikiwa tupo katika maeneo au muda tofauti Pia kuhakikisha kila mtu anapata taarifa muhimu na nyaraka zinazo hitajika kufanya kazi Mwisho kuchambua matokeo na kutoa mrejesho wa mara kwa mara ili kazi ibaki kwenye mstari na mafanikio yafanikishwe.

Chumba changu cha kulala ni kidogo, lakini kilicho nadhifu na kilicho na mpangilio mzuri. Rangi zake ni nyepesi na tulivu, ni rangi ya samawati. Jambo linalonifanya nijisikie utunivu na amani. Kitanda cha kupumzika ni chenye godoro laini. Unao nifanya nijisikie vizuri nikiwa nimepumzika. Kutoka dirishani naona mandhari ya mji au mti kulingana na nyakati ya siku na msimu, jambo linalonipa hisia ya utulivu. Ninachopenda zaidi kwenye chumba ni hali yake ya utulivu na mwanga wa asili unaoingia kwani hunisaidia kupumzika, kusoma au kufikiria kwa utulivu.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kupima, kupanga na kutumia mbinu bora. Kwanza ninachambua michakato iliopo ili kuona ni hatua gani zinachukua muda mwingi. Baada ya hapo napanga njia za kurahisisha kama kutumia zana za kidijiti, kurahisisha hatua zisizo muhimu, au kuunganisha hatua zinazo fanana. Ninafuatilia matokeo baada ya kuboresha kuona kama mabadiliko yanasaidia kuongeza tija na kupunguza makosa Pia nakusanya maoni ya wenzangu ili michakato iboreshwe kwa pamoja na kila mtu aweze kufanya kazi kwa urahisi.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu nikuishi kwa maadili mema na kusaidia wengine. Ninaona kuwa imani na ibada husaidia kuwa na amani ya ndani, uwongozi bora na kuelewa umuhimu wa kusaidia jamii. Pia hufundisha kuheshimu wengine kuwa mwaminifu na kufanya maamuzi yenye busara. Jambo linalogusa kila sehemu ya maisha yangu ya kila siku.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi za maisha na tamaduni, historia na riwaya za kufikirisha. Vitabu hivi hunifanya nielewe jamii, changamoto za watu na mitazamo tofauti. Pia na nikipata riwaya nzuri au hadithi yenye ujumbe nzito hunisaidia kufikiri, kujiburudisha na kupanua mawazo yangu.

Mboga ninazo penda kula ni spinach, karoti na brokoli. Napenda kwa sababu zina ladha nzuri, ni chenye lishe na husaidia mwili kuwa na nguvu na afya. Pia zinanisaidia kuwa na afya nzuri, akili safi, na nguvu za kufanya shughuli za kila siku.

Ndiyo, nina ndege wa kufugwa nyumbani, hasa kuku. Kuku wanavutia kwa sababu ni rafiki wa familia, wanatoa mayai, na pia huchangia shughuni za nyumbani. Napenda wanapocheza kwenye shamba, kusikiliza kelele zao za asubuhi, na kuona wanakua. Kuku pia ufundisha uvuminivu, ma malezi na umuhimu wa kuwajali wanyama.

Napata habari kutoka vianzo mbalimbali vya kidijiti na vya asili. Mitandao ya habari mtandaoni kama tovuti za gazeti. Mitandao ya kijamii kwa tarifa za haraka wa kila siku. Lakini nakikisha kuwa ni vianzo vya kuaminika. Pia radio na televisheni. Pia mazungumzo na watu wakaribu mara nyingi utuwa habari muhimu au shauri.

Utaratibu wangu wa jioni ni kuwa mtulivu na kujiandaa kwa usingizi. Kwanza najiandaa kibinafsi kuoga, kubadilisha mavazi na kupumzika kidogo. Bqada ya hapo napanga mambo madogo ya kesho kama kuandika ratiba na kuangalia kazi za lazima. Mara nyingine napumzika kwa kusoma vitabu au kusikiliza muziki ili akili ni pumzike. Hatimaye na pika nala alafu na lala kwa wakati mzuri ili kuamka nikiwa na nguvu na tayari kwa siku ijae.

Napenda sana wanyama wenye urafiki na akili hasa mbwa na paka. Mbwa ni waaminifu na wanapenda kucheza na watu. Wakati paka ni watulivu, werevu na hupenda kukaa karibu na mi mumiliki wao. Pia napenda ndege kwa sababu ya sauti zao na uzuri wao na wanyama wa porini kwa jinsi wanavyo onyesha nguvu na uzuri wa asili.

Rangi yangu ya kupendezwa ni blue. Napenda blue kwa sababu inatua utulivu, amani na wahisia ya nafasi kubwa. Pia mara nyingi inanikumbusha mazingira ya asili kama anga safi na bahari. Na hunifanya nijisikie mtulivu na mzuri kimawazo.

Ninaposhambulia tatizo kazini na jitahidi kuwa mtulivu kwanza. Kwanza naunda picha kamili ya tatizo, kuelewa chanzo, athari zake, na ni nani au nini kinahusika. Kisha natafuta suluhisho kadhaa na kuzingatia faida na hasara za kila moja. Baada ya hapo, ninaweka mpango wa utekelezaji, nikigawa majukumu ikiwa nilazima na kuweka muda maalumu, wakufanikisha kila hatua. Mwisho, ninafuatilia matokeo ili kuhakikisha tatizo limekwisha na kurekebisha pale panapo hitajika.

Ndio, nimewai kuona bahari. Ni uzoefu wakipekee kuona mawimbi yakigongana na pwani, upepo wachumvi na rangi ya samawati yenye uzuri wa ajabu. Bahari hunipa hisia ya amani, utulivu na uhuru na mara nyingi huniacha nikiwa na furaha.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu. Tunasalimiana, tunasaidiana inapo hitajika, na wakati mwingine tunazungumza kidogo kuhusu mambo ya kila siku. Kwa sababu ya uhusiano mzuri na majirani, huwa tunakuwa na amani na mshikamano wapamoja.

Napenda kuenda sinema mara chache lakini kwa tukio malumu. Mara nyingi ni wakati kuna filamu ni nayo isubiri sana au nataka kujiburudisha na marafiki au familia. Hivyo kila ni napoenda huwa ni tukio la kufurahisha na la kukumbukwa.

Mimi huanza kwa kuwasiliana kwa heshima, kwanza na jaribu kuzungumza na mtu kuuniza maswani ya kirafiki na kusikiliza kwa makini. Baada hapo tunashirikiana katika shughuni ndogondogo, pia tunaendelea kujengana uaminifu na urafiki polepole huku tuki heshimiana na kusaidiana pale panapo wezekana.